Kinywaji ambacho ninakipenda sana ni chai ya maziwa na ilio tiwa sukari kidogo. Kinywaji hiki hunipa furaha sana ninapo kikunywa na ninahisi kuridhika sana wala ni asubuhi ama hata iwe mchana hata jioni naweza kukinywa masaa yoyote mama yangu ndiye alinifunza kunywa chai.

Programu ya simu ambayo naitumia kila siku ni programu ya kupigia wenzangu, familia na marafiki. Mimi huwakikisha kwamba kila siku na pigia marafiki na familia ili tunawasiliana kuhusu mambo mengi zaidi. Nakisha nahakikisha tunasemezana kwa mambo zaidi na zaidi.

Ndiyo, mimi napenda kucheza na watoto sana. Kila siku, mimi hucheza na wapwa wangu na watoto wa sista yangu. Mimi wananipenda sana pia, wakiniona wanakimbia kwangu nawabeba juu. Saa zingine hata tunacheza mpira nao, saa zingine nawapatia simu yangu wanacheza nayo.

Hapana. Mimi huwa sipigi kura. Tangu nijue kwamba wanasiasa ni waongo. Na wanapenda kudanganya kisha wakipatiwa kura wanasahau maslahi ya wananchi. Sijawaitaka kupiga kura. Mimi siku ambayo nitapiga kura ni siku ambayo nitaoana kwamba wanasiasa ninaowachagua wana maadili mema na wanatilia mkazo kuzingatia maslahi ya wananchi.

Ndiyo, mimi napenda kupika sana. Kila jioni, mimi hujumuika na wenzangu katika chumba changu tunapika chakula chetu ambacho tunakila. Sisi hatupendi kuenda hoteli. Sana sana, sisi kupika samaki, saa zingine tunapika nyama tunaiongeza na ugali.

Ndio, mimi niko na ndege wakufugwa nyumbani, aina ya ndege ambayo nimefuga ni kuku na kanga, napenda sana kuku, manake wananitagia mayai ambayo ninakula, napenda kula mayai pia napenda kuchoma nyama ya kuku na kuila naienjoy sana nikikula.

Mimi huanza asubuhi yangu kwa kula kiamsha kinywa baada ya hapo nafanya maombi kidogo kisha naingia shambani napalilia chakula changu baada ya hapo narejelea naoga kisha naenda matembezi kidogo ndio narudi nyumbani.

Mimi napenda kutumia muda wangu kupumzika kwa kulala na saa ingine kwa kuogelea ama naenda naoga nakuwa fresh kabisa. Saa zingine mimi huhakikisha kwamba nalala ile ya kutosha ili niweze kupumzika vizuri na huhakikisha kwamba nikiamka nafanya kazi vizuri.

Hapana mimi sina kumbukumbu ambayo ni yakutisha, kumbukumbu zangu nyingi ni kumbukumbu za utotoni ambapozo nilikuwa nikicheza na wenzangu. Zingine ni kumbukumbu za shule na zingine pia ni kumbukumbu za kazini. Sijawahi kuwa na kumbukumbu ya kutisha yeyote katika maisha yangu yote.

Mazingira ya kazi ambayo ninayoyapendelea ni mazingira ya kazi ambayo yako na jinsia sawa katika wanaume na wake. Pia mazingira ambayo yana weather nzuri ambayo ni hali ya anga inayovutia na inayotupa motisha kuendelea kufanya kazi. Sipendi kufanya kazi mahali ambapo pana joto nyingi na pia pana mvua nyingi na matope.

Mimi napenda aina ya keki inayoitwa black forest black forest naipenda sana kwa sababu imeongeza chocolate ambayo ni ladha yangu ambayo naipenda zaidi sana sana mimi hukula black forest kila ninapokuwa na sherehe yangu ya kuzaliwa kwa mwaka.

Mahali ninapoishi panamiti mingi sana, pia barabara ni nzuri hakuna matope, kuna barabara za lami na pia kuna miti mingi na pia kuna wanyama wengi ambao wengine ni waporini na wengine ni wakufugwa. Mahali hapa, pana milima mingi na pia miti mingi.

Mimi napenda upepo kuliko AC kwa sababu upepo ni natural na una ile temperature ambayo inastahili kuliko AC. Sijawai kupenda AC kwa sababu inatumia nguvu nyingi sana iwapo ingekuwa ni stima ama hata sola. Sasa hivo napenda kutumia upepo wa kawaida.

Mimi napenda kucheza michezo. Na pia napenda kutazama michezo. Sana sana michezo ya kandanda. Mimi ni mchezaji hodari katika nambari ya ushambuliaji. Kisha pia napenda kutazama mchezo wa manchester united ambayo ni timu yangu nayoisupport.

Mimi napenda kuwasiliana na watu kupitia barua pepe ama mtandao wa jamii wa 'Telegram' kuzungumza nao kwenye kuwaandikia jambo. Sipendi kuongea na watu kwa simu kwa sababu huwa sipendi kuzungumza sana na 'prefer' hata heri niwaandikie kuliko kuzungumza.

Mimi husasisha vifaavyangu mara kama nne kwa wiki. Kwa sababu napenda vifaavyangu vikifanya kazi kwa hali ya juu ili niweze kupata matokeo mazuri kazini. Kwa hivyo mimi hulinda vifaavyangu sana na kuhakikisha vinasafishwa kila mara kwa mara.

Mimi huweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kugawanya masiku ya mwezi na kuhakikisha kwamba kila kazi ninayoifanya imewekwa kwa siku yake na pia nahakikisha kila siku ninapokuja namaliza lengo lile ambalo nilikuwa nimeliweka. Baada ya mwezi unapata nimemaliza malengo yote. Kwa hivyo.